Kwa kawaida, mimi hukaa hadi saa tano au saa sita usiku. Ratiba yangu ya kila siku huathiri sana muda ninao chagua kulala. Hasa, kutokana na majukumu ya kazi, masomo na mipango ya binafsi. Ninapokuwa nimepanga vizuri mchana, mara nyingi huweza kumaliza shughuli mapema na kupata muda wa kupumzika kabla ya kulala. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo hulazimika kukaa hadi saa saba au zaidi usiku. Hasa, ninapo kuwa na kazi muhimu inayo hitaji umakini mkubwa. Hali hii, hutokea zaidi ninapo fanya utafiti kuandaa ripoti au kujifunza jambo jipya linalo hitaji muda wa ziada. Katika hali kama hizi, hujitahidi kusawazisha kati ya kukamilisha majukumu na kulinda afya yangu. Pia, kuna siku ambazo hukaa muda mrefu kidogo kwa ajili ya shuguli za maendeleo binafsi. Kama kusoma vitabu, kujifunza study mpya au kupanga mipango ya siku zijazo. Shuguli hizi hunisaidia kuboresha uwezo wangu na kunipa mwelekeo mzuri. Hivyo huona ni uwekezaji muhimu wa muda wangu hata kama hunifanya nichelewe kulala. Ninajitahidi kuhakikisha silali sana usiku ili nipate usingizi wa kutosha. Ninapendelea kulala mapema inapo wezekana kwa sababu usingizi mzuri huweza kunisaidia kuwa makini. Mwenye nguvu na mwenye tija siku inayofuata. Kwa hivyo, ninaokaa usiku hutegemea mazingira ya siku, husika na vipaumbele nilivyojiwekea.

Nina mahusiano mazuri na ya heshima kubwa kwa wazee wangu. Nimelelewa nikitambua umuhimu wa kuwaheshimu wazazi na wazee wote kwa jumla. Kwa kuwa, wawo ninguzo muhimu katika familia na jamii. Hivyo, hujitahidi kuwasikiliza, kuwa dhamini na kufuata ushauri wawo katika mambo muhimu ya maisha. Mahusiano yangu na wazee wangu yanajengwa juu ya mawasiliano ya wazi na uaminifu. Ninapo kuwa na changamoto au maamuzi magumu mara nyingi huwatafuta kwa ushauri kwa sababu wana uzoefu mpana wa maisha. Ushauri wao hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana au kufanya maamuzi yenye busara zaidi. Pia hujitahidi kushiriki nao katika shuguli za kifamilia na kijamii ili kudumisha ukaribu. Kushiriki mazungumzo matukio ya familia na kusaidiana katika majukumu mbali mbali huimarisha mshikamano na kuleta hali ya upendo na mshikamano kati yetu. Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya familia. Nina dhamani sana mahusiano nilionayo na wazee wangu na ninaona nijukumu langu kuyadumisha na kuyaimarisha zaidi. Na amini kwamba mahusiano mema na wazee hujenga tabia njema, hutoa mwelekeo sahihi wa maisha na huchangia amani na umoja katika familia na jamii kwa jumla.

Wakati wa jua kali, mimi hupenda kufanya shughuli zinazonisaidia kupunguza joto na kunipa utulivu. Mara nyingi napendelea kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba ili kuepuka jua kali moja kwa moja. Hali hii hunisaidia kujisikia vizuri na kulinda afya yangu dhidi ya madhara ya joto kupita kiasi. Pia, hupenda kunywa vinywaji baridi au maji mengi wakati wa jua kali. Kufanya hivyo, hunisaidia kurejesha nguvu na kuzuia upungufu wa maji mwilini. Wakati mwingine, huandaa juisi au vinywaji asilia, ambavyo hunipa nguvu na kufanya nijisikie mwenye afya njema. Katika muda huo, hupenda kufanya shughuli, zisizohitaji nguvu nyingi kama kusoma, kusikiliza muziki, au kuangalia vipindi vya kielimu. Shughuli hizi hunisaidia kutumia muda vizuri bila kuchoka, huku nikiepuka shughuli nzito, zinazoweza kufanya nichoke haraka kutokana na joto. Ninajitahidi kupanga ratiba yangu kulingana na hali ya hewa. Wakati wa jua kali, hupunguza shughuli za nje na kuzingatia mapumziko na ustawi wa mwili. Hii hunisaidia kubaki mwenye afya, mtulivu na tayari kuendelea na shughuli nyingine pindi hali ya hewa inapokuwa nafuu.

Mazoezi ya kila siku ni sehemu muhimu ya ratiba yangu ya maisha. Huwa nayafanya ili kuimarisha afya yangu ya mwili na akili. Pamoja na kuongeza nguvu na umakini katika shuguli zangu za kila siku. Nina amini kuwa mazoezi husaidia kuleta uianu mzuri kati ya kazi, mapumziko na ustawi wa mwili. Kila siku huanza na mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili asubuhi. Mazoezi haya hunisaidia kuamsha misuli, kupunguza maumivu ya mwili na kujianda kwa shuguli za siku nzima. Hata kama ninamuda mfupi kujitahidi kuhakikisha angalau mazoezi haya ya msingi haya kosekani, baada ya hapo, mara nyingi hufanya mazoezi ya viungo kama kukimbia umbali mfupi, kuruka kamba, au kutembea kwa kasi. Mazoezi haya hunisaidia kuboresha mzunguko wa damu na kuongeza stamina. Pia, hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye hamasa zaidi ya kukabiliana na majukumu yangu. Wakati mwingine, hujumuisha mazoezi ya kuimarisha misuli kama push-ups, sit-ups na squats. Mazoezi haya hunisaidia kujenga nguvu za mwili na kuimarisha umbo langu kwa ujumla. Hufanya mazoezi haya kwa kiasi ni kizingatia uwezo wangu wa kuepuka kujilazimisha kupita kiasi. Mazoezi yangu ya kila siku hunipa faida nyingi za kiafya na kisaikolojia. Hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza kujiamini na kudumisha afya njema. Kwa sababu hiyo, hujitahidi kuyaweka mazoezi kama sehemu ya kudumu ya maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa kiasi kikubwa. Shuguli hii hunipa utulivu wa mawazo na kunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili. Wakati ninapo kuwa bustanini hujisikia huru na hupata furaha kutokana na kuona mimea ikikuwa na kustawi. Kulima bustani hunifundisha uvumulivu na uwajibikaji. Kupanda, kumwagilia na kutunza mimea kuna hitaji muda na juhudi. Jambo inalonisaidia kujifunza kuthamani kazi na subira. Pia, hunipa hisia ya mafanikio ninapoona matokeo ya kazi yangu kama vile maua kuchanua au mazao kukomaa. Pia, napenda bustani kwa sababu hunisaidia kupata chakula safi na salama. Kupanda mboga au matunda kunanipa uhakika wakile ninachokula na kunachangia afya yangu. Zaidi ya hayo, bustani hunisaidia kupunguza gharama za kununua baadhi ya vyakula nyumbani. Kilimo cha bustani ni shuguli ninayo idhamani sana. Mbali na faida za kiafya na kiuchumi, hunisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha uhusiano wangu na mazingira. Kwa hiyo, ninaona kulima bustani kama shuguli yenye manufa mengi katika maisha yangu.

Jambo la kwanza kabisa ninapokuwa naanza kazi ni kujipanga kisaikolojia na kimawazo. Kuchukua muda mfupi kutulia, kuvuta pumzi kwa kina na kujiandaa kiakili kwa majukumu ya siku husika. Hatua hii unisaidia kuondoa mawazo mengine ya io ya kazi na kunipa umakini unaohitajika ili nifanye kazi kwa ufanisi na utulivu. Baada ya hapo, hupitia ratiba na mipango ya kazi ya siku hiyo, huangalia kazi nilizo panga kufanya vipaumbele vyake na muda ulio tengwa kwa kila jukumu. Kufanya hivyo, hunisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuepuka kufanya kazi kwa haraka au bila mpangilio. Pia, hunisaidia kujua kazi zipi zinahitaji umakini wa haraka na zipi zinaweza kusubiri. Hatua inayo fuata ni kuandaa mazingira ya kazi. Huhakikisha sehemu ninayo fanyia kazi iko katika hali safi, nadhifu, na tulivu. Pia huandaa vifaa vyote ni navyo hitaji kama kompyuta, nyaraka au zana nyingine muhimu. Mazingira muhimu ya kazi hunisaidia kuongeza umakini, kupunguza usumbufu na kunifanya nifurahie zaidi kazi ninayo ifanya. Kwa ujumla, kuanza kazi kwa mpangilio na utaratibu, hunipa msingi mzuri wa siku nzima kwa kufanya maandalizi ya kisaikolojia, kupanga kazi na kuandaa mazingira. Huongeza ufanisi wangu na ubora wa matokeo ya kazi. Njia hii, hunisaidia kufanya kazi kwa nidhamu, umakini na uwajibikaji tangu mwanzo na siku hadi mwisho.

Rangi ni nayo ipenda zaidi ni rangi ya bluu. Rangi hii hunipa hisia ya utulivu, amani na kujiamini. Jambo linalo nifanya ni jisikie vizuri ni napo iona katika mazingira mbali mbali. Bluu pia hunikumbusha mpangilio na umakini. Sifa ni nazo zithamini sana katika maisha yangu ya kila siku. Na iona rangi ya bluu mara nyingi angani hasa wakati wa mchana penye hali ya hewa nzuri. Anga ya bluu hunifanya nijisikie huru na kunipa matumaini mapya kila siku. Ninapo inua macho yangu juu na kuona anga ya bluu hupata faraja na motisha ya kuendelea na shughuli zangu kwa moyo mkunjufu. Pia, rangi ya bluu huiona baharini, maziwa na mito mikubwa. Maji yenye rangi ya bluu hunivutia sana kwa sababu huashiria maisha, usafi na utulivu. Kuya angalia maji haya, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Katika maisha ya kila siku, hupenda kuona rangi ya bluu kwenye mavazi yangu na vitu ni navyo vitumia mara kwa mara. Nguo au vifaa vyenye rangi ya bluu hunifaya nijisikie nipo sawa na nikiwa na mtazamo mzuri. Pia rangi hii huendana kwa urahisi na rangi nyingine. Hivyo kuifanya iwe ya kupendeza zaidi. Rangi ya bluu inanafasi ya pekee katika maisha yangu. Na iona katika mazingira ya asili na katika vitu vya kila siku. Na kila ni napo iona hunipa hisia chanya na utulivu wa kiakili. Ndiyo maana nina iona rangi hii kuwa ya kipekee na ninayo ipenda zaidi kuliko nyingine.

Hufanya kazi na ushirikiano na wengine kwa kuzingatia mawasiliano ya wazi na ya heshima. Huwa nasikiliza mawazo na maoni ya wenzangu kwa makini, nikitambua kuwa kila mtu anamchango muhimu wakutoa. Mawasiliano mazuri hunisaidia kuelewa malengo ya pamoja na kuepuka migongano isiyo ya lazima kazini. Pia, kujitahidi kuwa mwepesi wa kushirikiana na kusaidia pale inapo hitajika. Ninapo gundua mwenzangu anachangamoto katika kazi fulani huwa tayari kumsaidia au kushirikiana naye ili tufikie lengo kwa pamoja. Hii hujenga mshikamano kua miniana na hali nzuri ya kufanya kazi kama timu. Katika ushirikiano, huheshimu majukumu na mipaka ya kila mtu. Najua kuwa kila mmoja ananafasi na wajibu wake. Hivyo, huepuka kuingilia kazi za wengine bila makubaliano. Hata hivyo, huwa tayari kutoa ushauri au mapendekezo kwanjia ya heshima pale inapofaa kwa lengo la kuboresha matokeo ya kazi. Ninaamini kuwa ushirikiano mzuri huleta ufanisi na mafanikio kazini. Kwa kufanya kazi kwa wasiliano mazuri kusaidiana na kuheshimiana, huweza kujenga mazingira chanya ya kazi na kufanikisha malengo ya pamoja kwa urahisi zaidi.